Kinywaji ambacho nakipenda zaidi ni kunywa kahawa ambayo imewekwa tangawizi. Napenda kunywa hiki kinywaji kwa sababu kinasisimua misuli yangu ili nakuwa mkakamavu siku mzima. Na huwa nakipenda kunyua kila asubuhi na pia nakikunywa kama kimepoa kabisa.

Napenda kutembea mjini sana. Huwa najipata kila wakati mimi nimetoka naenda kutembea. Napatana na marafiki zangu na ndugu zangu ambao tunasemezana na tunaongea mambo mengi ambayo yanafanyika kwa muda huo. Huwa pia napenda kutembelea vituo vya basi ambapo naenda na naongea na wale makanga pale kwa vituo za basi lakini siku zote mimi huwa napenda tu kutembea.

Wakati nilifurahia mpira wa besiboli ni wakati nilitembelea ndugu yangu ambaye uanacheza. Timu yenye ilikuwa inacheza pale ni timu kubwa inaitwa kariobangi. Kariobangi ni timu ambayo inacheza mpira wa besiboli. Si timu kubwa sana lakini timu ilikuwa inajuana kwa ule mchezo. Na jambo ili nifurahisha sana wakati ule ni kwa sababu timu yangu ilishinda huo mchezo na ikapewa kipaji kikubwa kwa machezo yale. Ningependa kusema niliskia furaha mingi sana mpwito mpwito kama kibogoyo aliyepewa meno. Sa hivi nikifikiria muda kama ule huwa inanifuraisha na huwa inanifanya kama nikuwe watabasamu sana.

Mimi naipenda nyama ya ngombe na mbuzi. Sipendi nyama ya nguruwe. Nyama ya mbuzi na nyama ya ngombe ni tamu sana. Kwanza kama ni nyama choma ama ya mchuzi naipenda sana.

Kuongeza uzalishaji wangu. Na kula vizuri, na hakikisha niko katika afya njema, naenda kuangaliwa hospitalini mda baada ya mda. Na pia na hakikisha kuwa mawazo yangu yapo sehemi mazuri, nafikiria vyema, sifikiri vibaya, sina msongo wa mawazo.

Mi hushugulikia mda wangu kazi ni kwa kihakisha kwa nafanya kazi zangu ambazo na hitajika kufanya siku hiyo. Na pia kujipea mda katika ili kupumzika, kula na kuongea na wenzangu, wafanyikazi wenzangu. Pia kusoma mengi kuhusu kazi yangu.

Wakati nahitaji msaada kazi ni mi huendea mtu ambao naeza mwongelesha kwa urahisi na pia ambaye hana hana shida na kunionyesha ama kunipa msaada. Na pia naenda na unyenyekevu na heshima naomba na kuwa mnyenyekevu wa kusikia na kukubali kufunzwa.

Hekima ambayo nimejifunza maishani ni kuwa kila mtu kuna kila binadamu anafanya makosa na tunafaa kuwa wepesi wa kusamea na kuelewa kwa kuwa kuna binadamu ambaye haezifanya makosa kila mtu kuna kipindi ambayo anafanya makosa. Kwa hiyo.

Mi hukuwa mnyenyekevu na mwenye heshima na msikivu ili kushirikiana na timu. Kwa kuwa timu, mtu huwezi fanya kazi bila timu yako. Mtu huhitaji timu yake ili kusaidiana katika kazi. Kwa kuwa mtu mmoja haezi jua kila kitu. Kwa kuwa timu husaidia kufanya kazi kwa urahisi na kwa haraka.

Naupenda mwezi wa Marchi na December sana. Kukua mwezi wa Marchi ni mwezi wangu wa kuzaliwa na kukua nakuanga ni nangoja siku iyo ili kusherekea siku yangu ya kuzaliwa na pia mi upenda December kukua ndo wakati tunaungana wote familia mzima kusherekea na kula pamoja.

Wakati umeme unapokatika, mimi hutulia, huwasha sola, na pia huongelesha familia yangu, tunajadiliana, tunapiga gumzo.

Kwa siku tuseme natumianga masa matano katika mtandao. Ama masama tano ni mingi, masa ma nne katika ama tatu. Sina uwakika ila nakanga sana mtandaoni. Ndiyo kwanza wakati kazi haipo nyingi mi ushinda mtandaoni.

Wakati wa wasiwasi mi hupenda kunywa maji na kutulia na kupumua nje na ndani mara kadhaa na kujiambia kuwa vitu viko sawa ili kutuliza mpigo wa moyo wangu na mawazo yangu yawe pamoja.

Mahali ninapoishi ni mahali pa familia. Ni sehemu ambayo imezingirwa. Ni nyumba ya ghorofa hiyo ghorofa ina watu watatu. Ni nyumba ya kifamilia.

Mi hupenda kula samaki lakini iwe ni samaki na ugali na sukuma lakini pia sipendi kula samaki mingi kwa kuwa mi ni mtu ambao kukula kitu sana kinafika wakati kina niudhi. Hivo kwa hivo mi hupenda kula kipande cha samaki, samaki kipande na ugali.

Mimi hupenda kipindi kinachoitwa Kinachoitwa Forever In the sky ambacho ni cha inchi ya Thailand. Ndiyo naipenda sana kinanifunza sana. Kuhusu kupendana kuhusu uvumilivu na pia kuhusu kuheshima na kuaminiana.

Wakati wasi wakati nataka kupata nataka kustarehe mimi hupenda kwenda nje na marafiki zangu kukula kuburudika ama kwenda sehemu ambazo tunawezaenda kuogelea ama kucheza michezo tofauti tofauti. Ndiyo napia napenda kwenda kuona wanyama pia.

Naeza penda kujua kujikinga kutokana na wezi ama kutokana na kitu ambayo chochote kinachoeza kunitendekea. Naeza taka kujua kupigana, naeza taka kujua kukimbia, naeza taka kujua kutumia bunduki pia.

Kwa kweli mimi sipendi kusubiria kwenye mstari mimk ni mtu ambayo ambaye sinaa sina sikuwangi mtulivuu skuwangi mtu wa kusubiri kwa kweli mimi sipendi kusubiria.

Likizo yangu ya ndoto ni kuenda nchi ya Maldives. Niende huko nikastarehe. Nikakae kwenye bichi, nikikunywa kasharubati nakula vyakula vipya na kuchukua picha na kuvaa nguo mzuri mzuri.

Tabia ambayo inayonichukiza ya watu ni kutafuna wakati mdomu wako uko wazi. Tabio hiyo inanichukiza sana kwa kuwa wakati unafanya hivyo na vipande vya chakula au mate huweza kurukaruka na pia sauti hiyo inayotokana na kutafuna chakula kinaudhisha.

Kitu kipya ambacho naezapenda kujifunza ni kuogelea. Kuogelea na kuendesha baisikeli izo ndio vitu ambavyo naezapenda kujifunza sana sana sana. Na pia naezapenda kujifunza umuhimu wa kuandika kuandika kwenye kitabu vitu ambavyo umefanya siku.

Napendelea kitanda kizuri sidhani kuwa kuna mtu aneweza kulala kwenye kitanda kigumu kila mtu anapenda kulala kwenye kitanda kizuri ambapo anaeza lala kwa urahisi na kupata usingizi mzuri ili amke akiwa ako tayari kwa siku hiyo.

Ndiyo mi huweka picha zangu mtandaoni lakini naeka picha zenye heshima na picha ambazo zinakubalika katika jami si picha za aibu ila mi napenda kuweka picha zangu mtandaoni picha zangu ambazo za sehemu nimeenda za nguo nimevaa siku hiyo.

Ndiyo mi napenda kukimbia. Napenda kukimbia ili kufanya zoezi. Na pia kuhakisha kuwa mwili wangu unafanya kazi vizuri na uko katika afya njema. Ndiyo na ndo maana napenda.

Ndoto yangu kubwa zaidi ni nikuwe mwenye afya na mwenye hela na mwenye familia ambayo ni taratibu, familia ya furaha na familia ambayo ina mcha mungu. Ndoto yangu nafanyia kazi kila siku, nikuwe na maisha marefu na ndoto ambayo na maisha marefu matamu nikiwa na mke wangu na watoto.

Naam napenda asali sana na natumaini asali inapendwa na kila mtu kwa sababu ni tamu naeza itumia kwa vitu vingi sana. Asali unaiki ukiieka mahali kwingine unailamba na inakuwa ni kitu tamu. Kwa hivyo asali naitumia sana kuna asali aina mingi kuna asali yenye iko na zile nyuki zenye zimetrap ambaye iyo ndiyo asali alali na iyo ndo asali mimi huenda nanunua naieka mahali penye inaeza lambwa wa vizuri.

Ningependa sana kujifunza lugha ya kichaina kwa sababu hiyo lugha ni lugha ambayo ni ngumu kuelewa na mi napenda mambo magumu kuelewa ili nieze kujipa ile challenji na niweze ku.

Na natumia simu yangu kufanya kazi, napenda sana kutumia ile programu ya TikTok, io ndio inanipa inanipa maarifa ambayo ninahitaji kwa ivi sasa. Na pia napenda kutumia simu yangu kueza kusoma, kufanya masomo yangu.

Na nikijanda kwa mkutano napenda kujitaharisha kwa kuandika. Pia najitaharisha kwa kuwasha tarakilishi yangu. Napia napenda kujandaa kwenye mkutano. Napo jitazama kwa kiyo nikitaharisha ambacho ninaenda kusomea watu.

Mara nyingi mtu ambaye napenda kucheza na yeye ni mume wangu napenda kucheza na yeye. Tunafanya michezo mbali mbali ambayo inafanya ndoa yetu iwe ya kufana. Pia tunapenda kucheza michezo ya kurushiana zile pilo za kitanda ili tuweze kuwa na na wakati mzuri.

Napenda chakula ambacho hakina mafuta, hii ni kwa sababu napenda vyakula ambavyo vitasaidia mwili wangu na nisiweze kuwa na magonjwa tofauti tofauti. Ndio maana napenda kula chakula kisicho na mafuta kabisa.

Katika jamii yangu, napenda kushirikiana na wanajamii wenzangu, napenda kufanya mambo mbalimbali ili kuboresha jamii yangu, napenda kufanya mambo kwa ujumla, kwa sababu tukiwa na umoja, umoja ni nguvu, unanufaisha na inanufaisha jamii yangu.

Ninasasasisha vifaa vyangu mara kaa. Siwezi sema nina ile nambari ambayo nasasasisha vifaa vyangu ila huwa na visasasisha mara kwa mara.

Ndiyo nimewahi kufuga mnyama na nimewai kufuga mbwa na mpenda sana mbwa wangu kwa sababu ananipenda pia na anapo ona hatari yoyote huwa anani hatahadharisha ili niweze kuchukua hatua.

Kila siku njia ambazo natumia kwa usafiri ni kwamba napenda kutumia njia ya gari. Pia kwa sababu gari huwa na ile usalama. Na pia napenda kutumia gari kwa sababu huwa sipati baridi kwa sababu huwa naamka mapema sana asubuhi.

Kampuni ambayo nayoiaminia kabisa kuhusu mambo yanaohusiana na teknolojia ni ile kampuni ya Microsoft na hiyo kampuni huweza kufanya mambo ambayo kwa kawaida binadamu ni magumu.

Kumbukumbu nzuri ambayo niko nayo kutoka utotoni ni ile kumbukumbu ambayo siku moja nilikuwa wa kwanza katika darasa letu na niliweza kupewa zawadi na kupigiwa makofi ambayo ilinifanya nihisi vizuri sana. Hiyo ndo siku ambayo ilikuwa nzuri kutoka utotoni kwangu ambayo naeza kumbuka.

Ndiyo napenda kuenda pwani sana, hata mwaka jana nilikuwa pwani kwa takribani ya miezi miwili, hapo ambapo nilifanya mambo mbalimbali ambayo yalinifuraisha, hivo ningependa kuenda pwani mara kwa mara, ili niweze kuwa nafuraha na pia nieze kuenda huko na mpendwa wangu.

Napenda kutumia mda wangu na familia yangu ili kuweza kuwa na furaha, kujadiliana, kusemezana na pia napenda kuwa na familia yangu kushirikiana kula pamoja na hata kujuliana hali jinsi ambavyo tumekua tukiishi mbali mbali kutokana na kazi na vitu ambavyo vinafanya tutenganishwe.